Unapenda rangi gani kwa ukuta wa chumba? Okay, mi kwa chumba napendanga ikiwa na walls za white. White inafanyanga room inakaa 'surfy'. 'Then light'. Kama ni usiku, ukiwasha tuu balbu hivi kidogo ina reflect kwa wall. Room inakuwa na mwangaza mzuri Yeah, white kwa walls inavutianga sana pia. Ukiwa nje unonanga mpaka room nika inakaa kubwa. Kwa sababu iko bright then nina reflectingi vizuri na kitanda kwa sababu pia kitanda, kitanda nimetandika kila kitu ni white so white ya wall na white kitanda inafanyanga room inakaa smart. Venye inakaanga room inakaa safi yeah.

Unapenda kuwa mahali pa aina gani? Okay mi kitu cha kwanza napenda mahali pasafi. Juu. Okay mahali pachafu nafeelingi huko comfortable nafeelingi. Unasikianga tu hufai kukua hapo. Then mi napenda pia mahali. Hakuna makelele mahali pametulia. Yeah kwa sababu mara mingi nakuanga kwa simu. So ukiwa kwa simu alafu kuna makelele mingi. Hata huwezi sikia kenye simu. As in huwezi sikia sauti kutoka kwa simu yako, unasikia tu makelele makelele, halafu pia sipendi mahali kuna vumbi. Kwa sababu vumbi inafanyanga napata homa. Naanza kusneeze, so ndio maana napenda tu mahali pasafi, mahali pana amani, mahali kuna mwangaza yenye si mingi sana, sipendi mahali kuna giza. Yeah so mahali pakuwe hivo pasafi, hakuna kelele, hapo naeza kaa.